Nikiwa na mgogoro na mtu, mihuakikisha nimekaa chini na huo mtu ili kusuluisha utafauti wetu kwa njia ipasavyo, njia ya watu wa kubwa isio kuwa na faraga ama fujo. Huwatunakaa chini tunajadiliana ipo hii mgogoro ya letwa nanini na hivo twaheza suluhisha hivipi ama kuhusisha mtu mwingine kama rafiki mwingine ama kuleta like ile pati ya tatu.

Mimi ufuwa nguo maramoja kwa wiki. Sana sana jumamosi ama jumapili kutegemea na ratiba yangu. Mimi ufuwa nguo zinazo niwezesha nivae kuanzia jumatatu hadi jumamosi. Ni wikiendi si kwamba nimetenga kufua nguo. Kutokana mimi nina nguo mingi ambazo nawezafua mara ya kwanza na niweze kuvaa hadi wiki iishe. Ndio nifue tena.

Mimi kitu cha dhamani nacho kiifadhi sana. Naeza sema tu ni bendera ya Kenya. Hiyo ndiyo kitu ya dhamani ninahifadhi chumbani mwangu. Hiyo ni kitu ambayo nicha thamani kwangu. Juu inanionyesha uraia wangu. Uza lendo. Na ile kupigania nchi na dhamani ya inchi yangu naipenda sana.

Mi napendelea kitanda kizuri, kitanda kinacho nipea, naweza kulala vizuri bila kuhangaika ama kufinyika, naweza kupata usingizi, inayo tosheleza, bila kuamka asubuhi na maumivu mgongoni, ile inanipea tu comfort mzuri, kwa hivyo napendelea kitanda kizuri. Ndiyo niweze kupata ile pumzi inayo ifaa mwili kutokana na kazi mingi ninayofanya kwa siku mzima hivyo nahitaji kitanda kizuri.

Teknolojia ya sauti nayo utumia tu labda ile speaker ninayo tu na radio izo ndio teknolojia naezasema ni ya sauti kama ni ivo ndo unamanisha. Natumia radio ile ya JBL, ninakonnect na bluetooth kwa simu, kusikiza mziki ama kuwatch movie na mambo kathali.

Hapana, mimi huwa sipendi kununua vitu zangu mtandaoni. Kununua vitu mtandaoni sahizi inaweza kuwa ngumu kutokana na kuongezeko la wakora. Na wale unaweza pata konmen umetuma pesa zako kwa mtu kumbe hauzi hiyo bidhaa ni mkora. Unapata umepoteza pesa zako. Hivo mimi hupenda kununua tu dukani ama sokoni.